Umewaihi kujiuliza kwa nini sera za kampuni ni kama nguzo zinazoshikilia nidhamu na mafanikio ya pamoja? Kwangu, sera muhimu ya kampuni ni ile inayohakikisha usawa na heshima wa wafanikazi wote. Sera hii hujenga mshikamano na kuondoa ubaguzi ikiwapa kila mtu nafasi ya kustawi bila kuonewa. Pia, sera ya uwazi na mawasiliano mazuri ni muhimu kwa sababu inawasaidia wafanyikazi kuelewa malengo ya kampuni na kushirikiana kwa urahisi. Sera ya usalama kazini pia ni ya msingi kwa sababu inalinda afya na maisha ya wafanyakazi na bila usalama, hakuna kazi inayoweza kufanikiwa.

Jee, umewai kujuliza kwanini siku ya kuzaliwa ni kama ukurasa mpya unaotupa nafasi ya kushukuru na kuanza upya? Mimi napenda kusherehekea siku ya kuzaliwa kwa jia rahisi lakini yenye maana. Mara nyingi uwanza kwa shukrani, nikitafakali mwaka uliopita na mafanikio au changamoto nilizopitia. Kisha, napenda kuwa karibu na familia na marafiki kwa sababu uwepo wao hunifanya nijisikie kupendwa na kuthaminiwa.

Je, umewai kujiuliza kwanini kufuga mnyama ni kama kujenga urafiki wakipeke na unatufundisha huruma na uvumilivu. Ndiyo, nimewai kufuga mnyama na uzoevu huo ulikuwa wakipeke sana. Mnyama wa nyumbani hutuletea furaha na kutufundisha uwajibikaji kwa sababu kila siku tunahitaji kumlisha, kumtunza na kuhakikisha ana afya jema. Wakati ninapokuwa na mnyama na hisi kama nina rafiki wakaribu ambaye hani hukumu mbali hunipa upendo wa dhati. Pia kufuga mnyama huniletea utulivu wa moyo kwa sababu sauti yake au tabia zake za kucheza unifanya nisahau uchovu wa siku.